Kwa maoni yangu, sifa muhimu zaidi ya kiongozi mzuri ni uongozi wa haki na usikivu. Kiongozi mzuri awe na uwezo wa kusikiliza watu wake kuelewa matatizo yao na kufanya maamuzi yanayofaa kwa wote si kwa maslahi yake tu. Aidha, lazima awe na ujasiri wa kuongoza kwa mfano akionyesha maadili mema na kuwahamasisha wengine kufanya sawa. Pia mzuri, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uvumilivu na uwezo wa kushugulikia changamoto kwa busara. Ni muhimu pia awe mkweli, mwaminifu na mwenye nia safi ya kuleta maendeleo katika jamii.

Huwa nina sherehekea siku kuu na kukaa na familia yangu hapa nyumbani. Familia yangu nayo ni familia nzuri sana. Katika siku kuu sisi huanda mapochopocho ya kila aina. Si chapati, si vibanzi, si mikorogo ya viazi na nyama. Hayo yote huwa tunayafanya katika kusherehekea siku kuu huku nyumbani kwetu.